Kazi ya maisha na kazi ya kibinafsi Kwanza kazi ya maisha ni jinsi ambavyo mimi ninaishi na marafiki zangu mambo ya kazi na mambo mengine mengi ambayo mimi hufanya na watu wengi na kazi zangu za kibinafsi ni kama vile upishi kukaa na familia yangu mambo ambayo mimi napenda na mambo ambayo mimi sipendi na kazi za maisha mimi huhakikisha ya kwamba ninawapa marafiki zangu, kampuni yangu, wakati maalum na wakati toshelezi ili wanaponihitaji wananipata. Na pia kazi zangu za kibinafsi ama na maisha yangu ya kibinafsi, mimi ninahakikisha kwamba familia yangu inapata wakati mwafaka kupitia mimi. Kama vile siku za wikendi mimi huwa karibu sana na familia yangu Sisi huondoka na kwenda katika likizo na pia katika mambo mengi ya kujifurahisha na kujivinjari kimwili kama vile kuogelea kwenye mbuga za wanyama kuwatazama wanyama kama vile tembo mamba kama juzi tulikuwa kijiji cha mamba na tulifurahi sana kupiga picha na wanyama hao Pia maisha yangu ya kibinafsi mimi huhakikisha kwamba ninafika katika sherehe za marafiki zangu na pia katika sherehe za sikukuu ambazo mimi hualikwa na familia na marafiki zangu Kwa hivo mimi ninaweza kugawanya muda wangu katika kazi na pia katika maisha jambo ambalo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba mimi familia na marafiki zangu.

Ningependa kutembea mji wa New York ambao unapatikana katika nchi ya umarekani Mji huu wa New York nimeuona katika filamu mingi za video kama vile movie, movie za kivita, movie za kimapenzi, movie za maisha Yaani nimetazama mji huu wa New York Nikatamani kwamba kabla siku zangu duniani ziishe Ningependa sana kusafiri katika mji huu wa New York na nimekuwa na mipango sana mimi na familia yangu Kwa sababu tumekuwa tukihifadhi hela zetu ili zitakapofika kiwango maalum ambacho Tunaweza abiri ndege na kuweza kujitosheleza kuishi katika mji huo kama vile likizo ya mwezi mzima itakuwa ni jambo maalum na jambo la kufurahisha sana ambalo nitakuwa nimefanyia familia yangu Pia nimepanga ama nimekuwa nikijaribu green card ili kunisaidia mimi na familia yangu kuweza kupata hiyo nafasi ya kwenda kuishi umarekani kufanya kazi umarekani na kupata uraia wa umarekani ambao utadumu kwa muda mrefu sana na ninafurahia sana mji huo wa New York kwa sababu ni mji ambao umeendelea Mji ambao una teknolojia ya kisasa ambayo haijafika Afrika na pia ina watu ambao ni wazuri, watu ambao wanapendana, watu ambao wanapenda maendeleo na kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda maendeleo na pia napenda watu na napenda maisha ambayo yako huko New York Ningependa sana kufika katika mji huo licha ya hayo tuna mipango mingi mimi na familia na marafiki zangu kufika mji huo kabla ya mwaka wa elfu mbili na sabini.

Ninapenda kulala mapema hii ni kwa sababu ninahitaji kuamka asubuhi na mapema niende kufanya jimu na pia niende kazini na sababu maalumu ya mimi kulala mapema ni kwa sababu mimi huchoka sana ninapotokea kazini na pia mimi uenda kufanya jimu ambayo huwa inahitaji nguvu mingi na inachosha zaidi Kwa hivyo ninapofika nyumbani nakula chakula cha jioni Mimi huenda naoga, ninaketi chini kwa dakika thelathini, kuongelesha na kujulia familia yangu hali. Na kisha hapo saa tatu, mimi hujitwika kwenye kitanda na kulala. Hii ni kwa sababu ninangoja siku nyingine refu ya kukabiliana nayo. Na kwamba ninapofika kazini, ninafaa kuwa akili yangu haijachoka kwa kiwango cha kusinzia. Ila ninafikiria vyema na ninaweza kufanya mambo yangu ya siku kwa utaratibu bila ya kuwa na tashwishi yoyote ambayo yaweza sababisha mimi kufutwa kazi. Kwa hivyo mimi napendelea kulala mapema niamke mapema.